Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi. Ninaipenda kwa sababu inanipa joto na utulivu. Hasa jioni au asubuhi baridi. Ladha ya tangawizi inanichangamusha. Inanisaidia pia kuhisi nafuu nikiwa ni mechoka au ninabaridi. Nikiongeza tone la asali au maziwa kidogo. Inakuwa tamu na laini zaidi.

Ndiyo, niliwahi kujifunza kupiga gitaa ki dogo, nilijifunza akodi za msingi na nyimbo rahisi, haikuwa rahisi mwanzoni, vidole huuma, lakini nirifurahia sana kujifunza pole pole na kupiga kwa ajiri ya burudani tu.

Aina ya keki ni nayo ipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Ninaipenda kwa sababu inaradha nzito na tamu inayoridhisha. Ikiwa nilaini na inakrimu juu yake, inanifurahisha zaidi hasa nikiila wakati wa sherehe au nikipata kujipa zawadi ndogo.

Ninapendelea kunyoa. Napenda muonekano wa uso ulio safi kwa sababu hunifanya nijisikie nadhifu na mwepesi. Hata hivyo, wakati mwingine kuwacha ndevu kidogo pia ni sawa. Hasa kama zinatunzwa vizuri, inategemea hali na ladha ya wakati huo.

Hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki, wakati mwingine ni kutembea kwa kasi, kukimbia kidogo, au mazoezi mepesi nyumbani kama kunyoosha mwili. Ninajaribu kuwa mfuatiliaji kwa sababu mazoezi hunisaidia kuwa na afya nzuri kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu za mwili na akili.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Ilikuwa uzoefo mzuri sana, maji makubwa yasiyo na mwisho, upepo mwanana na sauti ya mawimbi inanipa utulivu wa ajabu. Kutazama bahari, hunifanya nijisikie huru na kufikiri kwa kina kuhusu maisha.

Ndiyo, napenda kuimba. Ninaimba hasa nikiwa peke angu, nikiwa nafuraha au nataka kupunguza mawazo, au nikisikia wimbo ninawo upenda. Kuimba unifanya nijisikie huru na kuniboresha hisia hata kama siimbi kwa sauti nzuri sana.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni lakini kwa tahadhari, napenda kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Kuna chaguo nyingi za kulinganisha bei na huletwa hadi nyumbani, lakini pia ninaangalia uaminifu wa muuzaji nasoma maoni ya wateja, na siagizi vitu vya gharama kubwa bila uhakika. Kwa ujumla, mtandaoni ni vizuri ikiwa unakuwa makini.